Ndio, ninapenda hesabu kwa sababu inanisaidia kufikiria kwa mpangilio na kutatua matatizo. Nilianza kuipenda nikiwa mdogo sana. Hasa nilipogundua kuwa hesabu iko kila mahali kwenye teknolojia, biashara, hata kwenye maisha ya kila siku. Ingawa wakati mwingine inaweza kuwa na changamoto, ninajifunza kuikabili kwa uvumilivu na mbinu sahihi.

Wakati wa siku za mvua, mimi hupendelea kukaa nyumbani na kusoma vitabu au kutazama filamu. Mvua huniletea hisia ya utulivu. Kwa hivo mara nyingi, mimi huandaa kikombe cha chai moto na kuandika mawazo yangu kwenye daftari. Pia napenda kusikiliza muziki wa taratibu na kuzungumza na familia yangu kuhusu mambo ya siku.

Hapana siishi mahali nilipozaliwa. Nilizaliwa katika mtaa wa umoja, lakini sasa hivi naishi kasarani. Nilihamia hapa kwa sababu ya kazi na mazingira tulivu ya kuishi. Ingawa ninakumbuka utoto wangu kwa furaha. Kasarani inanipa nafasi nzuri ya kufanya kazi kwa mbali na kuwa na utulivu wa kiakili.

Katika kuanda ripoti za kazi, mimi huanza kwa kukusanya tarifa zote muhimu kutoka kwa vianzo vya kazi kama barua pepe, mawasiliano ya timu na mafanikio ya kila siku. Kisha napanga tarifa hizo kwa mpangilio wa mada, mikitumia vichua vya habari na jeduali ili iwe rahisi kuelewa.

Mimi hupendelea mwanga wa kati kwa sababu hutoa mazingira ya utulivu nasiuoshi macho yangu. Ninapofanya kazi au kusoma mwanga wa kati hunisaidia kuzingatia bila kusumbuliwa na mwangaza mwingi. Pia wakati wa jioni, mwanga wa kati huleta hali ya starehe ya nyumbani, hasa nikisoma au nikitazama filamu.

Kuhamasisha ushirikiano katika timu, mimi huanza kwa kuweka mawasiliano wazi na kuhakikisha kila mtu anaelewa malengo ya pamoja. Pia, mimi huwatia moyo wanachama kushiriki mawazo yao bila hofu ya kuhukumiwa. Ninapenda kutumia mikutano ya mara kwa mara na majukwaa ya kidigitali kama Google Meets ama Slack ili kurahisisha mawasiliano.

Kwa maoni yangu, mchezaji bora wa mpira wa kikapu ni Stephen Curry. Ana uwezo mkubwa wa kucheza nafasi mbalimbali uwanjani na mara nyingi huchukua jukumu la kuongoza timu yake. Mbali na vipaji vyake vya kimwili, anajulikana kwa nidhamu, uongozi na mchango wake nje ya uwanja.

Ndiyo, ninapenda chakula cha haraka hasa wakati ninapokuwa na shuguli nyingi au sinamuda wakutosha wakupika. Mara nyingi mimi huchagua chipsi, burger au hata pizza hasa nikitebelea maduka ya chakula karibu na mtao wangu. Ingawa si afya sana kila wakati, ni rahisi kupata na husaidia kuniridisha haraka.

Mimi hupendelea rangi ya blue ya bahari kwa sababu kwa ukuta wachumba kwa sababu inanipa hisia na utulivu na hewa safi. Rangi hii husaidia akili yangu kutulia hasa ninapofanya kazi ama kusoma. Pia inaendana vizuri na mapambo ya kisasa kama taa za rangi ya dhahabu au samani za kijivu.

Wakati wa mapumziko kazini, mimi hupendelea kusimama kidogo na kunyoosha mwili ili kuonda uchovu. Mara nyingi nanywa maji au chai na nikihisi kuchoka zaidi, usikiliza muziki wa taratibu au kutazama video fupi za burudani katika mtandao wa TikTok.

Katika kufanya kazi ya ushirikiano na wengine, mimi huanza kwa kueka mawasiliano wazi na kuhakikisha kila mtu anaelewa majukumu yake. Ninapenda kutumia majukwaa ya mtandaoni kama vile Trello au Slack ili kurahisisha kushirikiana kwenye miradi. Pia mimi hujitahidi kusikiliza maoni ya wengine na kutoa msaada pale panapohitajika.

Mimi hupenda kujifunza mambo mapya kwa njia ya kusoma makala mtandaoni, kuangalia video za mafunzo na kushiriki katika majadiliano na watu wenye uzoefu. Pia napenda kutumia programu za kujifunza kama vile kosera, ambazo hunisaidia kujifunza kwa hatua na kwa wakati wangu.

Ndiyo, ninapenda asali kwa sababu ina ladha tamu na faida nyingi kiafya. Mara nyingi mimi kutumia asali kama kiungo cha chai badala ya sukari. Hasa wakati ninapojisikia, kuchoka au ninapohitaji kitu ka, kitu cha kunipa nguvu. Pia napenda kuitumia kwenye mkate, kwa mkate au uji ya asubuhi.

Ndiyo ninapenda sana kula popcorn hasa wakati wa kuangalia filamu au michezo ya runinga Harufu yake tamu na sauti ya kupasuka inapopikwa hunipa hisia ya furaha Mara nyingi mimi huchagua popcorn yenye chumvi kidogo au ladha ya siagi lakini wakati mwingine hujaribu ile yenye caramel kwa ladha yake ya kipekee.

Ndiyo, nimewai fikiria kuanzisha biashara yangu hasa katika sekta ya mawasiliano ya kidigitali na huduma kwa wateja. Ninaamini kuwa kuwa na biashara binafsi kunatoa uhuru wa ubunifu na nafasi ya kukuza kipaji changu. Nimekuwa nikitafta nikitafiti mbinu za kuuza bithaa mtandaoni kutengeneza maudhui ya kuvutia na kujenga uhusiano na uhusiano mzuri na wateja wangu.

Mimi hupendelea suruali kwa sababu ni rahisi, kuvaa na hutoa uhuru wa kutembea au kufanya kazi bila wasiwasi. Suruali pia huendana na shughuli nyingi za kila siku. Hasa ninapokua, kazini au nikisafiri. Ingawa sketi zina mvuto wa kipekee na zinaweza kuleta mtindo wa kipekee. Mimi huhisi vizuri zaidi ni kiwa na suruali. Hasa zile za kitambaa laini au zile za mtindo wa kirasmi.

Ndio, nimewahi kushiriki mashindano kadhaa hasa wakati wa shule nikiwa chuo kikuu. Nilishiriki katika mashindano ya kuandika insha na pia ya kuzungumza mbele ya hadhara. Mashindano hayo yalinisaidia kujenga ujasiri na kuboresha uzuri wangu wa mawasiliano.

Kwanza kabisa, ninapuanza kazi, mimi huangalia ratiba yangu ya siku kupitia Google Calendar au Notion. Hii hunisaidia kupanga vipa umbele na kuhakikisha kuwa ninajua kazi gani ni muhimu zaidi. Baada ya hapo, mimi huanda mazingira yangu ya kazi kama kuhakikisha kompyuta imeunganishwa vizuri, vichwa vya sauti viko tayari na hakuna usumbufu karibu.

Mimi huenda mahali pa ibada mara moja au mbili kwa wiki kulingana na ratiba yangu ya kazi na hali ya mwili. Ninapopata nafasi, mimi hupendelea kuhudhuria ibada ya asubuhi kwa sababu inanipa utulivu wa kiroho na nguvu ya kuanza siku vizuri. Pia ninapenda kusikiliza mafundisho na kushiriki maombi ya pamoja kwani hunisaidia kutafakari na kuimarisha imani yangu.

Ndiyo, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea mara kadhaa hasa katika miradi ya kijamii na ya kielimu. Nilishiriki kusaidia watoto kujifunza, kusoma na kuandika katika kituo cha jamii karibu na mahali ninapoishi. Pia niliwahi kusaidia katika kampeni za usafi wa mazingira na kutoa msaada kwa wazee.

Mimi hupendelea chakula chenye latha ya pilipili kidogo na viungo vya asili kama tangawizi au limau. Latha hii hunipa msisimko wa kipekee na ufanya chakula kiwe na mvuto zaidi. Kwa mfano, napenda sana kuku wa kuchoma wenye marinade ya viungo au samaki wa kupaka waliopikwa kwa nazi na pilipili hoho.

Jukumu ninalolipenda zaidi kazini ni kupanga na kusimamia mawasiliano kati ya timu na wateja. Napenda kuhakikisha kuwa kila mtu anailewa majukumu yake na kwamba taarifa muhimu zinawasilishwa kwa wakati. Pia, ninapenda kuchambua mahitaji ya mteja na kuyabadilisha kuwa hatua zinazoweza kutekelezwa.

Tunaposherehekea ya mafanikio yatimu huwa tunaanza kwa kushukuru kila mtu kwa mchango wake. Maranyingi tunatumia ujumbe wa pongezi kwenye jukwa la mawasiliano kama Whatsapp na wakati mwingine tunapanga kikao cha mtandaoni, cha furaha au cha kula cha pamoja.

Ninaposhughulikia muda kazini, mimi huanza kwa kupanga majukumu yangu kwa kutumia kalenda ya kidigitali kama vile Notion. Mimi huandika kazi muhimu kwa siku hiyo na kuzipa vipaumbele kulingana na muda na uzitoa kazi. Pia, mimi huweka vikumbusho na mapumziko mafupi ili kuepuka kuchoka.

Ninapendelea kufanya kazi na watu wengine. Ninaona kuwa kazi ya pamoja inasaidia kuleta mawazo mapya, kusaidiana pale mtu mmoja anapokwama, na pia inafanya kazi iwe ya kufurahisha zaidi. Kwa mfano, nilipokuwa nikifanya mradi wa shule na wenzangu, tuligawana majukumu vizuri na tukamaliza kwa wakati.

Niliamka saa moja na nusu, nilianza kwa kunyoosha mwili kidogo, kisha nikapiga mswaki na kuoga haraka. Baada ya hapo, nilianda kikombe cha chai, ya rangi na kipande cha mkate. Nilikaa kimya kwa dakika chache, nikisikiliza muziki wa taratibu kabla ya kuanza kuangalia majukumu yangu ya siku.

Ninaposhughulikia wateja wangu huwa nazingatia heshima umumilivu na usikivu Kwanza nasikiliza kwa makini ili kuelewa mahitaji yao au changamoto wanazopitia Kisha ninatoa suluhisho kwa lugha rahisi na yenye urafiki Ikiwa kuna tatizo huwa najitahidi kulitatua haraka na kwa njia inayomridisha mteja.

Napenda sana kutazama mpira wa miguu, hasa mechi za ligi kuu ya uingereza. Kuna msisimuko mkubwa, hasa wakati timu ninaishabikia inacheza, pia napenda kutazama riadha. Hasa mbio fupi kama mita mia moja na mia mbili. Michezo hii hunipa motisha na kunifanya nihisi nikiwa sehemu ya ushindani.

Ninapofanya kazi na timu ya mbali, huwa nazingatia mawasiliano ya wazi na ratiba dhabiti. Tunatumia majukwaa kama Zoom au Google Meet ili kuwasiliana mara kwa mara. Kila mwanachama hupewa majukumu ya wazi na tunakutana mara kwa mara ili kufuatilia maendeleo yetu.

Ndiyo, nimewai kufanya yoga mara kadhaa hasa nyumbani kupitia video za mtandaoni. Nilianza kwa sababu nilitaka kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha mkao wa mwili. Mazoea ya kupumuwa na kunyosha mwili yaliniwezesha kuhisi utulivu na kuzingatia zaidi majukumu yangu ya kila siku.

Asubuhi napendelea kunywa maji ya uvuguvugu na limau. Ni kinywaji rahisi lakini chenye faida nyingi kiafya. Husaidia kusafisha mwili kuamsha mfumo wa mngengenyo na kunipa nguvu na ya kuanza siku. Wakati mwingine nikihisi baridi au uchovu, mimi huongeza tangawizi kidogo ili kupata joto na msisimuko.

Huwa nasaidia jamii yangu kwa njia mbali mbali, hasa kupitia maarifa ya kidigitali na mawasiliano. Kwa mfano, huwa natoa msaada kwa vijana, wanautafuta kazi kwa kuwasaidia kuandika CV bora na kuwashauri kuhusu fursa za kazi mtandaoni. Pia huwa ninashiriki katika miradi za kujifunza kwa pamoja kama vile mafunzo ya sauti na teknolojia ambayo huwasaidia watu kujipatia kipato kupitia simu au kompyuta.

Mimi binafsi naiamini Safaricom kwa sababu imekua mstari wa mbele katika kuleta hudumu za kiteknolojia zinazofaa kwa wakenya kama vile Mpesa na internet ya kasi. Pia napenda jinsi wanavyeweka kipaumbele usalama wa data na huduma kwa wateja wao.

Ninatambua kuwa wakati mwingine huwa nacholewa kumaliza kazi ndogo ndogo kwa sababu napenda kuhakikisha kila kitu kiko sawa. Lakini nimeanza kutumia mbinu za kupanga muda kama kutumia orotha ya kazi na kuweka muda maalum kwa kila jukumu. Hii imenisaidia kuongeza kasi bila kupoteza ubora wa kazi.

Mimi napenda chai kuliko kahawa. Hasa chai ya rangi yenye tangawizi na maziwa. Kuna kitu cha pekee kuhusu harufu yake asubuhi hasa wakati wa baridi. Inanipa utulivu na nguvu ya kuanza siku. Ingawa kahawa nayo ni mzuri. Mimi huichagua zaidi wakati ni nahitaju kuamka haraka au nikifanya kazi usiku.

Nikiamua kuanzisha mradi mpya wa kazi, huwa naanza kwa kutambua tatizo au hitaji ilinalotaka kutatua. Kisha, naweka malengo wazi napanga rasilimali kama muda, bajeti na watu ninao hitaji. Halafu, naenda kutengeneza mpango wa hatua kwa hatua, nikihakikisha kila hatua ina mda wake na mtu wa kuisimamia.

Mimi napendelea viatu vya aina ya sneakers kwa sababu ni rahisi kuvaa vinafaa kwa shughuli nyingi kama kutembea au kufanya kazi na vinapatikana kwa mitindo tofauti. Pia navipenda kwa sababu vinaendana na mavazi ya kawaida na hata ya kazini hasa nikichagua rangi zisizo kali kama nyeusi au kijivu.

Mimi hupendelea kutumia GPS kwa sababu ni rahisi na hutoa mwelekeo wa moja kwa moja hasa ni ninaposafiri sehemu mpya. Lakini pia napenda kubeba ramani ya kawaida kama akiba hasa maeneo ambayo mtandao unaweza kukatika. Kwa hivyo huwa natumia vyote kulingana na mazingira na upatikanaji wa mtandao.

Jioni napenda kula chakula chepesi lakini chenye virutubisho kama wali wa mboga au supu ya dengu. Hii husaidia mwili wangu kupumzika vizuri usiku bila ku kuhisi mzito. Wakati mwingine pia nachanganya na matunda kama parachichi au ndizi ili kupata ladha na afya kwa pamoja.

Ningemshauri mtu anayeanza kazi awe na nidhamu na afike kazini kwa wakati kwa sababu hilo linaonyesha heshima, heshima na uwajibikaji. Pia anafaa ajifunze kwa haraka kwa kuuliza maswali na kutafuta msaada bila aibu kwani hakuna mtu anayetarajiwa kujua kila kitu siku ya kwanza.

Mimi binafsi napendelea mahali pa kimya kwa sababu kunanisaidia kuzingatia na kufanya kazi kwa utulivu. Katika mazingira ya kimya, mawazo yangu yanakuwa wazi na naweza kupanga mambo vizuri bila usumbufu. Hata hivyo, wakati mwingine mahali pa kelele, pia lina faida zake. Kwa mfano, linapokuwa na watu wengi wenye shauku, unaweza kupata motisha na mawazo mapya.

Kitu kinachonifanya nicheke mara nyingi ni mambo madogo ya kila siku kama vile mtu akisema kitu cha kawaida kwa njia ya kuchekesha au rafiki anapofanya utani wa ghafla. Pia napenda sana video fupiza wanyama hasa mbwa na paka kwa sababu vituko vyao huwa havina mipaka na vinanifanya nitabasamu bila kujizuia.